Mimi, kitu ambacho kinanifanya nicheke ni filamu za vichekesho. Hizi filamu za vichekesho, kwanza kuna moja ambayo naipenda inaitwa God's Must Be Crazy. Nikiangalia hiyo filamu nasikia tu nimefurahi sana. Mimi hucheka sana. Jambo lingine mimi hufanya ni kuangalia video kwenye TikTok. TikTok pia ninaangalia video za kuchekesha za watu wakifanya michezo ya kuigiza ya uchekeshaji pia hiyo inanichekesha.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni sehemu ambazo ziko na historia ya Biblia. Kwa mfano nchi ya Israeli, ningependa kutembelea huko na niende nione kama sehemu ambazo wana wa Israeli walienda baada ya kutoka Misri. Ningependa kutembelea miji kama Jerusalemu, nitembelee miji kama Nazarethi. Ile sehemu ambayo tukisoma kwa Biblia tunasikia ndio, Yesu alikuwa anaishi, anafunza, anahubiri sehemu zile, sehemu za Gethsemane ambapo Yesu alipata kusalitiwa na Judasi, ningependa kutembelea sehemu zile sana. Na niko na matumaini ya kwamba katika maisha yangu nitafanya hiyo safari ya kuenda kwenye nchi ya israeli ili nione historia ya biblia. Na nione kama sehemu za Jordan, kama sehemu za ziwa la Galilee, maeneo haya ya kihistoria, historia sana sana ya biblia ni mahali ambapo ningependa sana kutembelea.

Simu yangu naitumia kwa mambo kathaa, mambo tofauti tofauti, kama kupiga simu, ama kuandika ujumbe, pia natumia programu zingine kama WhatsApp hivi, nazitumia sana sana kama nataka kumtumia mtu ujumbe, na pia nazitumia kwa sababu ya makundi mengi ambao nimejiunga nao kama ya kanisani, na tunapata kuzungumza pale kama kuna kitu ambacho kila mtu anafa ajue kinandikwa kwenye makundi hayo kwenye programu ya WhatsApp pia natumia simu kusoma, kusoma vitabu natumia simu kujifuraisha, kuangalia pia filamu naitumia pia kuangalia filamu kwa programu kama Netflix mimi natumia Netflix sana. Na naeza sema mi huwa kwa mda mrefu sana kwa simu. Masaa mengi kusema ukweli mimi huwa kwenye simu. Kama labda masaa mawili ivi ama matatu kulingana na vile iyo siku iko. Lakini simu yangu naitumia sana. Acha kuangalia labda kalenda, kuangalia kama naenda mahali ambapo sipajui, nitakuwa natumia simu yangu kutafta sehemu ili ambayo nitakuwa naenda kwenye Google Maps, kwenye programu za Google Maps. Zinasaidia sana kumjulisha mtu ni wapi anapoenda. Kwa hivo GPS inasaidia kama nataka kuita kwa mfano boda boda kuja anibebe nitatumia programu kama Bolt ama Uber. Ili kutafuta ile gari nataka kama boda boda ambayo naitaka. Kwa hivo haya ni mambo katha wa katha ambayo mimi hufanya na simu yangu.

Naweza sema ya kwamba napenda kuchora, kwa maisha yangu sijapaka rangi sana, lakini mara kadhaa nimejipata nikichora, kuchora tu nafanya labda kujifurahisha, michoro kama ya nguo, michoro kama ya labda begi hivi, michoro ya sehemu kama labda nichore mlima, nimewahi chora mti, nimewahi chora sana sana mitindo ya maua. Kadhaa wa kadhaa lakini naweza sema sijawai paka rangi hata sipendi kupaka rangi mimi naona kazi ya kupaka rangi inaweza kuwa ngumu na tena kuangalia hizo kuvuta hiyo harufu ya rangi naona kama inaeza ata dhuru mtu kiafya usipokuwa makini kujilinda ili usipumue hizo gesi ambazo zinatoka kwa rangi na zinaweza kuharibu labda kifua. Kwa hivyo mimi napendelea sana kuchora kwa sababu kuchora tu nitahitaji kalamu na karatasi na hivo tu hiyo imenitosha mimi.

Wakati wa wikendi ninaweza kwanza fanya usafi kwangu kuzifua nguo zangu kuosha nyumba. Halafu pia, ninaweza tumia muda huo kuenda kanisani kama jumamosi hivi kwa sababu ya matayarisho ya ibada ya jumapili. Lakini sifanyi hivo kila wikendi ni wikendi zingine, lakini zingine siendi kanisani jumamosi. Jumapili asubui nezaifanya kwa kuenda kanisani, alafu jioni pia nitakutana na rafiki, tuende mahali ambapo tunapenda labda tunywe juisi yetu hivi tukizungumza. Na pia kwenye wikendi zingine kama sina kazi nyingi za kufanya nyumbani za usafi, nitaenda kuogelea, ama pia nazitumia wikendi zingine tu kusafiri humu nchini, kuenda mahali pa utalii hivi, naweza tainda pwani, ama niende sehemu mbali mbali kama kisumu, nyeri, kujiangalilia tu kabla sasa weekendi iishe ni rudi kazini. Na wakati mwingine hua ata sifanyi kitu chochote, labda tu nifanye usafi, alafu nipumzike tu nyumbani, ni lale, ni wakati wa jioni kabla kuenda kulala hivi, nitaangalia filamu kwenye programu ya Netflix ambayo naipenda. Kwa hivo inategemea siezi sema kuna kitu kile nakifanya kila kila wakati unapata sazingine sitoki kwa nyumba wakati mwingine nasafiri wakati mwingine naenda kukutana na rafiki inategemea mara kwa mara.

Kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kazini, huwa tunatumia njia tofauti, kwa mfano tunaweza tukapigiana simu. Tunapigiana simu, ama tunaeza tu tumia kuandikiana tu rununu, kuandikiana tu rununu hivi, ama tunaweza tumia makundi yetu ambayo tuko nayo kwenye program ya WhatsApp, tuko na makundi ya wafanyikazi, na mtu yeyote anaeza andika jambo lolote anataka kusema mahali pale. Pia tukiwa ofisini tunatumia sana Google Chat. Google Chat pale tuko na kundi la wafanyi kazi. Kama mtu ataki kuandika barua ya pepe. Kama mtu ataki kuandika barua ya pepe, labda kitu si official vile unezu katumia Google Chat kusema. Kama kitu ni cha ofisio sana, basi unatumia kile tunaita ama nini barua ya pepe. Kusema malengo yako na hivyo ndivyo huwa tunawasiliana vizuri kazini.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi, jambo la kwanza ni kusoma mistari kadhaa ya biblia, alafu ninaomba, nikimaliza kusali basi, ninaenda bafuni, bafuni nikimaliza kuoga, ninakuja najipaka mafuta, navaa nguo yangu ili kujiandaa kwa sababu ya siku. Alafu baada ya hapo ntaenda jikoni nitengeneze chai yangu harakaraka, chai yangu ya leo niliinywa pamoja na mkate na soseji mbili, baada ya hapo basi si nimetosheka na kiamshakinywa kizuri, baada ya hapo basi nikatoka, nikatoka nyumbani masaa ya saa moja na nusu kuelekea kazini. Sasa hivo, ndio asubui yangu ilianza, asubui yangu nikuwa najihisi vizuri, niko na afya njema na ninashukuru kwa yote.

Napenda kusoma vitabu vya kidini kama biblia ama vitabu vingine ambavyo vimeandikwa na mafunzo na vina mafunzo ya mambo ya kidini kama mambo ya roho mtakatifu, mambo ya wokovu, mambo ya ukombozi. Mimi husoma vitabu hivyo sana, na pia nasoma vitabu vingine vya kujielimisha kama namna ya kuwekeza pesa zangu, namna ya kutumia pesa vizuri, na namna tofauti ambazo naweza pata pesa zaidi na naweza kujenga utajiri. Pia mimi husoma vitabu kama hizo na pia mimi husoma vitabu vingine vya kujielimisha kama namna ya kuwa mwanamke bomba, mwanamke mwenye tabia nzuri. Pia tu kujelimisha ili nikakue mtu mzuri, nikakue mtu mwenye tabia nzuri na mienendo mzuri katika jamii.

Mimi napenda kununua vitu mtandaoni. Mara kwa mara wakati nimetafta kitu kwenye maduka, labda kwenye supermarket ama maduka haya madogo madogo. Halafu nikakosa kitu hicho. Sana sana mimi huenda mtandaoni kwenye programu kama jumia, kuangalia kama ntapata kitu kile. Na mara nyingi nikikosa kitu kwa maduka hua nakipata mchandaoni. Kwa hivo ni kweli, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Ata vitu vyangu kama televisheni, fridge yangu, machine yangu ya kufua, niliinunua zote nilizinunua mtandaoni.